Siasa siipendelei sana lakini siasa ni kitu ambacho kime kime tawala asilimia kubwa ya maisha ya kila siku. Maana bidhaa unayonunua ni siasa, uchumi wa nchi ni siasa. Kujumuika na wananchi sera mbambali za maendeleo katika nchi ni siasa. Hivo siasa ina nafasi pana sana.

Watoto sipendi sana kucheza nao lakini muda mwingine kama ni ni dogo langu, anko wangu, nani, yani ni ndugu yangu. Eh napenda kucheza, nikiwa nakosa la kufanya na kuwa naye pale tuna half time, tunacheza, tunafurahi. Ili na kwa namna moja ama nyingine ni kitu cha uzuri kwa sibabu nampa mtoto nguvu ya kujiamini na kushirikiana na wakuu.

Juisi ya matunda ninayoipenda, ni juisi ya maembe, juisi ya maparachichi, na juisi ya machungwa. Lakini vile vile hua napendelea juisi zingine kama vile juisi ya tende, juisi ya mzabibu, pamoja na juisi ya tikiti. Hizo ni juisi ambazo nazipenda sana na mara nyingi huwa nazitumia. Kwa sababu zinaleta afya na zinadumisha hali nzuri ya kutumia.